Umeme unapokatika, mimi hutumia nishati mbandara ya umeme, hama umeme wa akiba. Umeme unaotumika wakati umeme wa kawaida umekatika, ninao wa mbandara ambao ni genereta. Na pia nina nishati ya sola ambayo hutumia jua kwa hivyo mimi hubadirisha matumizi yangu kwa hizi umeme mbandara.

Natumia kushirikiana na kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu, natumia rununu, natumia mikutano ya kila siku ambayo hufanyika kila jioni mwisho wa siku kujua vile kazi imeendelea. Pia natumia mitandao ya kijamii ambayo tunapatana kila wakati kupeana.

Chumba nacho kipenda nyumbani kwangu ni jikoni. Napenda chumba hichi kwa sababu kina maana mingi sana. Kwa sababu hapa ndipo chakula kinaandaliwa na wakati unaandaa chakula cha familia unaandaa kwa upendo na chakula pia kinapendezeka kinapo andaliwa jikoni pangu. Na kipenda sana maana kina vifaa vingi ninavyo vipenda vifaa vya jikoni na fanya kazi nyingi pale kama kupika, kama kuwafunza watoto wangu upishi na pia kuosha vyombo na pia mkutano wa kukula unakuwa pale.